Wakati wa likizo mimi huwa natembelea mbuga za wanyama na pia kuwasalimia ndugu na marafiki kwa sababu wakati huu napata sina kazi yoyote napata nimeenda likizo na nina muda mrefu kujuliana na hali watu waliopotea tuliopoteleana kwa muda mrefu pia na pia marafiki na pia kutembea na familia wakati wa likizo hivyo ndivyo ninavyotumia muda wangu wa likizo.